Folder, ni kifaa au mfumo wa kupanga na kuhifadhi taarifa nyaraka au faili kama mpangilio maalum. Inaweza kuwa ya kimwili kama folder ya karatasi inayotumika kuhifadhi makaratasi au ya kidigitali. Kama folder inapatikana kwenye kompyuta au simu kwa ajili ya kuhifadhi faili mbalimbali. Kwa mutumizi ya jumla, folder ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa sababu husaidia kuweka taarifa kwa mpangilio na kuzuia kuchanganyikiwa katika ofisi, shule na hata nyumbani. Folder hutumika kupanga nyaraka kulingana na mada tarehe na au muhimu jambo linalo hakikisha upatikanaji wa taarifa kwa haraka. Kwa mtazamo mpana, matumizi ya folder yana mchango mkubwa katika nyanja za kielimu, uchumi na teknolojia. Elimu, folder husaidia wanafunzi na walimu kupanga masomo na kazi zao.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyo zoe. Lakini sasa kuna vipengele vipia. Vya kujifunza. Tunakutana leo jioni. Tupange hatuwa za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Nina hitaji kuwa wazi zaidi nisisumbulike kimya. Tuka malisha mladi huu kwa wakati nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Simu yangu inaongeza muda wangu mwingi sana. Naangalia kila dakika labda zaidi. Naangalia barua pepe habali na mitadao ya kijami. Nitambia baya ninajua. Lazima nipunguze muda huu. Nadhani saa tatu kila siku ni nyingi sana. Nitazima tangazo na nakutoa kwa programu zote. Nitaacha kuangalia usiku kabla ya kulala. Mwanga wa simu unani kataza kulala vizuri. Nitaweka simu chumba kingine. Nitatumia saa kawaida badala ya saa ya simu. Naomba kuzingatia zaidi uliwengu kwa kweli. Watu wanaotuzunguka ni muhimu zaidi kuliko wale kwenye simu. Itabadilisha tabia hii.

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivyo na afya sana. Naomba nianze kula matunda na boga zaidi. Nikunywe maji mengi kila siku. Sikunywi sikunywi ya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili. Ninahitaji pia kupunguza chumvi na sukari. Ninatambia ya kula chakula cha usiku. Hiyo siyo nzuli. Nadhani nitaacha hivyo. Nielekeze kulala mapema. Afya ni mali lazima, nijifunze, nijitunze vizuri. Nitaanza leo, sita subiri kesho. Mwili wangu utanishukuru baadaye.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

Saa saba asubuhi tayari, lazima niondoke nyumbani saa nne. Nimeoga na kuvaa nguo. Je, nimekula kitu? Nadhani nitakula mkate na chai haraka sana. Sina muda wa kupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo, nina mambo mengi ya kufanya. Mkoba wangu uko wapi? Ah, uko mezani. Nimetia kila kitu ndani. Simu, funguo na pesa, nikiondoka saa sasa, nitafika kwa wakati, gari litataka mafuta, nitanunua njiani, hebu niende haraka, traffic itakua nyingi, siku jema inaanza na mpango mzuri.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea uko. Ina miti mingi. Nitachukua maji. Ni kauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini siku amka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto, au baridi. Hebu niangalie inje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati ya bluu na suruari nyeusi. Vyatu gani? Sandali au vyatu vya kufunga. Kwa kazi, nathani vyatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni muage kwenye. Mkoba. Kama itakua baridi jioni. Mavazi mazuri yanani wezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Inataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nathani mahali hapa ni sawa.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je niziseme zote. Nyingi ni matarajio tu sio muhimu. Nitajifuta bila kusoma. Lakini kuna kathaa. Zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa wate meneja na wateja kwanza. Nita zijibu moja kwa moja zingine nita zima kwa baadaye. Inahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nita tengeneza folder nipange kwa aina. Barua zinazo baki nigeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua munda mwingi sana. Nathani saa bili kila siku. Ni kwa barua pepe tu.

Nimesikia habari za leo asubuhi. Kuna mambo mengi yanayo tokea nchini. Serikali inasema wateja barabara mpya kwenye mkoa wetu. Hiyo ni habari jema barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema bei za mafuta zimepungua kidogo. Itasaidia watu wengi nauli za basi Zimeshuka. Lakini bei ya vyakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua haitoki mwaka huu. Ni jambo linalo sikitisha. Matumaini msimu ujao utakua mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanaendelea. Niombe amani iwe duniani kote.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Inahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niadae ugali au wali? Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitataka vitunguu, vidogo vidogo. Na pilipili pia, samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.

Nina njaa sana. Je nipike nini leo? Kuna wali na mahalagwe. Hapo jikoni. Au nipike pirao. Lakini itachukua muda mulefu. Nadhani nitafanya kitu. Lahisi tu. Chapati na mchuhuzi wa boga. Ninavuma viazi na karoti. Nitaongeza piripiri kidogo. Sipendi chakura. Kisicho na radha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafulahi ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla awaja jaa kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.

Msafara wa maradi leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna jia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nita epuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikiza mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Kazi inachukua muda mwingi sana. Narudi nyumbani saa nane jioni. Watoto tayari wanalala. Nafikiri siwezi kuendelea hivi. Familia familia wangu wanahitaji muda wangu pia. Wikendi ni nalala kwa uchovu. Tunatoka wapi hii. Naomba niongee na meneja kuhusu muda wakazi. Labda naweza kumaliza mapema. Siku mbili kwa wiki au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja. Teknolojia imeniwezesha kufanya kazi popote. Lazima nipate usawa. Kazi ni muhimu lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa hunitafuta kama uhusiano yameharibika. Ninafanya maamuzi makuu wiki hii.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda uki agiza vitu. Usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi. Nitategeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia ni niangalie bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni nisalama ikiwa utakuwa na busara. Nina tahadhali.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

Sijampigia amina simu kwa muda mrefu. Naomba ni mpigie leo. Niangalia hali yake. Yeye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Natumai sasa amepona. Labda tutakutana wikendi. Tukunywe chai pamoja. Tunaongea kila siku bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wa kweli ni nadra sana lazima tuwa tunze, nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri naku kutana. Tuzungumze kwa urefu, urafiki ni hazina ya dhamani kubwa.